Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia rahisi na ya vitendo. Kwanza napenda kusikiliza au kusoma maelezo ili nipate kuelewa wa msingi. Baadae najaribu kufanya kwa vitendo kwa sababu kufanya kuna saidia kukumbuka haraka zaidi. Pia napenda kukuliza maswali na kutafuta mifano halisi inayoendana na maisha ya kila siku. Kujifunza taratibu bila presha hunifanya nifurahie mchakato na kuendelea kujifunza kila wakati.

Ndiyo napenda kutembea kwa miguu ni kitu rahisi lakini kina nisaidia sana kupumzika na kutoa mawazo mara nyingi. Mimi hutembea tu bila haraka na kufurahia mazingira au nikisikiliza muziki. Inisaidia pia kujiskia vizuri kimwili na kiakili hasa baada ya siku ndefu wakati mwingine natembea peke yangu wakati mwingine na rafiki lakini kwa ujumla ni kitu kinachofanya nifurahi.

Kazini nakutanaga na changamoto mbalimbali kama vile shinikizo la muda na kazi nyingi kwa wakati mmoja. Wakati mwingine mawasiliano huwa changamoto hasa pale watu wanapokuwa na maoni tofauti au matarajio yasiyowazi pia kuna siku ambapo mambo hayaeindi kama ilivyopangwa jambo linaloweza kukatisha tamaa.

Wikendi napenda kufanya vitu mingi sana. Kwa mfano naeza enda naeza enda ni swim nifanye nini nishugulike na vitu mingi ama saa zingine naeza kuwa busy. Saa zingine pia naeza naeza enda ncheze futaa ama ni watch movie nafanya tu vitu mingi wikendi.

Sera muhimu sana ya kampuni kwangu ni ile inayohusu heshima na usawa kazini. Inasaidia kuhakikisha kila mfanyikazi anaishi bila kujali licha ya ujinsi au asili yake. Pia sera ya mawasiliano wazi ni muhimu kwa sababu ina inarahisisha watu kuelewana na kufanya kazi kwa wazi.

Hekima nilijifunza maishani ni kwamba kile changamoto ni fursa ya kujifunza na kukua mara nyingi tunakabiliwa na matatizo yanavyoonekana makubwa lakini kwa uvumilivu na kufikiria kwa makini unaweza kupata suluhisho na kujipanga vizuri zaidi.

Wakati wa baridi kali ninavaa vizuri ili nisishikwe na magonjwa mengi pia ninaeza tengeneza hapo chai nikunywe pole pole ama nifanye ama nikae kwa nyumbani lakini siwezi toka saa zingine baridi inaweza kuwa kali nitulie kwa nyumba nisitoke toke nje.

Kumbukumbu ya kutisha nilio nayo ni ile ya siku ya ajali ndogo nilipokuwa mtoto nilikuwa nikicheza karibu na barabarani na gafla gari ili nipita karibu sana. Niliogopa sana moyo yungu ulikiimbia kwa kasi na siku hiyo nilibaki akilini mwangu kwa muda mrefu.

Ninajenga mahusiano na wafanyikazi wengi kwa kuwasikiliza kwa makini na kuwaelewa mawazo yao, ninapenda kushirikiana nao kwenye kazi na kusaidiana pale, inapohitajika na kusherehekea mafanikio pamoja. Pia ninachukua muda wa kuzungumza kwa kawaida, siyo tu kuhusu kazi ilikujenga uhusiano wa kirafiki.

Kitabu ninachopenda zaidi ni The Alchemist cha Paulo Coelho. Ninakipenda kwa sababu kinafundisha, kuhusu, kufuata doto zako na kusikiriza moyo wako. Hadithi, inamfuata muhusika Santiago. Mchungaji mdogo anayesafiri kutafuta hazina. Lakini kwenye safari yake, anajifunza mingi kuhusu maisha ya amani na maamuzi.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya ngombe. Hasa iliyoandaliwa kwa njia ya kukaanga au kuchemsha pole pole. Ninapenda kwa sababu ya ladha yake tajiri. Na jinsi inavyoweza kuunganishwa na vyakula vingine kama wali, ugali au mboga za majani. Pia nyama hii hutoa nguvu ya protini.